Timu ya mpira wa miguu ninayoipenda ni Chelsea. Chelsea ni timu maarufu sana kutoka London uingereza na inashiriki katika ligi kuu ya England. Ninaipenda timu hii kwa sababu ya historia yake ushindani mkubwa na mafanikio mengi ambayo imewapata kwa miaka mingi. Chelsea imekuwa ikipeperusha bendera ya mafanikio kwa kushinda makombe mbalimbali ikiwemo ligi kuu ya England, kombe la FA na pia ligu kuu ya mabingwa wa ulaya. Mafanikio haya yanaonyesha kuwa timu hii inanidhamu mshikamano na uwezo mkubwa kushindana katika ngazi za juu. Pia napenda jinsi timu hii inavyopambana hadi mwisho wa mchezo hata inapokutana na changamoto kubwa. Mchezaji ninayempenda katika Chelsea ni Frank Lampard ambaye alikuwa kiungo muhimu sana wa timu Aliojulikana kwa uongozi wake, nidhamu na uwezo mkubwa wa kufunga mabao akiwa kiungo wa kati Alikuwa mfano mzuri wakujituma na kujitolea kwa timu Wakati Chelsea inapocheza nahisi furaha, msisimuko na wakati mwingine wasiwasi hasa mechi inapokuwa ngumu Lakini ushindi wa timu hunipa faraja na furaha kubwa sana Chelsea hunifundisha umuhimu waku uvumilivu kufanya kazi kwa pamoja na kutokata tamaa hata katika nyakati ngumu. Kwa ujumla Chelsea sio timu ninayoipenda bali ni sehemu ya shauku yangu katika mpira wa miguu.

Ninapokutana na udhaifu kazini, huanza kwa kujitambua na kukubali, najua hakuna mtu alio mkamilifu, hivyo ni muhimu kutambua maeneo ninayohitaji kuboresha badala ya kuyaficha, kujitambua hunisaidia kuelewa chanzo na udhaifu wangu na athari zake katika kazi. Baada ya hapo, nitatafta njia za kujifunza na kujiboresha kwa mfano naweza kuuliza maswali kutoka kwa wafanyikazi wenzangu au wasimamizi wangu, kuhudhuria mafunzo au kusoma nyenzo zinazohusiana na kazi yangu. Kujifunza kwa hiari, hunisaidia kubadilisha udhaifu kwa fursa ya kukua. Pia, ninapanga kazi zangu vizuri na kuomba msaada pale panapoitajika. Ikiwa kuna eneo ambalo bado nalijenga uwezo nalijengea uwezo kushirikiana na wenzangu ilikuhakikisha kazi inakamilika kwa ubora, kushirikiana hunifanya, nijifunze kwa vitendo na kuongeza ufanisi. Zaidi ya hayo, ninaweka malengo madogo ya kuboresha udhaifu huo hatua kwa hatua na kujipima maendeleo yangu mara kwa mara. Ninajipima moyo na kuwa na subra kwa sababu mabadiliko hayaji mara moja. Kwa ujumla, ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujifunza, kujifahamu na kushirikiana na kuwa na mtazamo chanya. Njia hii hunisaidia kukua kitaaluma na kuchangia vyema katika mafanikio ya timu na taasisi kwa ujumla.

Ushauri muhimu ningependa kumpa mtu mwingine ni awe na imani yeye mwenyewe na asikate tamaa kirahisi. Maishani kuna changamoto nyingi na mara nyingi mambo ya hayakuenda kama tunavyo tarajia. Hata hivyo ni muhimu kuelewa kwamba changamoto hizo ni sehemu ya safari ya mafanikio si mwisho wa safari. Pia ningemshauri ajifunze kuwa mvumilivu na mwenye nidhamu. Mafanikio hayaji mara moja yanahitaji muda, bidii na kujitolea. Kufanya mambo madogo kwa uangalifu kila siku. Kunaweza leta matokeo makubwa badaye nidhamu humsaidia mtu kuendelea hata pale motisha inapopungua. Ushauri mwingine ni ajifunze kusikiza na kupokea ushauri kutoka kwa wengine. Hakuna mtu aliye anejua kila kitu. Kupokea mawazo na uzoefu kwa wengine, humsaidia mtu kujifunza haraka. Zaidi na kuepuka makosa yasiyo ya lazima Pia ni muhimu kuchagua marafiki na watu wanao wanao kuzunguka Kwa sababu mazingira na watu unaokaa nao vina mchango mkubwa katika mwelekeo wa maisha yako Zaidi ya hayo, ningemshauri ajitunze kiafya na kihisia afya njema ya mwili na akili kimsingi ni mafanikio yote kupumzika, kula vizuri na kujipa muda wa kujitathmini ni mambo muhimu sana Kwa ujumla, ushauri wangu ni kwamba endelea kujifunza, endelea kujaribu na usiogope makosa. Kila kosa ni somo na kila siku ni fursa mpya ya kuwa bora zaidi kuliko dana.

Ndiyo, nimewahai kutembelea ziwa. Tukio hilo lilikuwa lakuvutia sana na lakukumbukwa. Ninafuraia kuona mandari, mzuri ya maji, upepo mwanana na mazingira tulivu. Kwa karibu, kuwa karibu na ziwa, kuna nipa amani ya moyo na kunesedia kupumzika kifikra. Napokuwa pale, nilipokuwa pale, niliona watu wa kifanya shuguli mbali mbali kama vile kufuwa samaki, kusafiri kwa mashua na kupomzika kando ya maji. Piene ilijifunza umuimu wa kulinda mazingira ya maji kwa sababu mito na maziwa ni vyanzo umuimu vya maji kwa maisha binadamu na viumbe wengine. Kwa ujumla, kutembelea ziwa au mto ni uzoefu mzuri, unaonifundisha kuhusu uzuri wa asili, umuhimu wa mazingira na hitaji la kuyahifadhi kwa vizazi vijavyo.

Ndio, napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini kwa mtazamo wakielimu na waheshima. Ninaona siasa kuwa sehemu muhimu ya jamii kwa sababu zinahusiana na uongozi na maamuzi ya kitaifa na maendeleo ya wanainchi. Kuzungumza kuhusu siasa kunaweza kusaidia watu kuelewa haki zao, wajibu wao na jinsi serekali inavyo fanya kazi. Hata hivyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa njia ya busara bila matusi, chuki au migawanyiko. Ni muhimu kuheshimu maoni ya wengine kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake kulingana na uzoefu na mazingira yake. Mazungumzo wa siasa yanapofanywa kwa heshima yanaweza kuleta uelewa elimu na mawazo mapya. Kwa jumla napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa lengo la kujifunza na kuelimishana. Sikuwa kubishana au kugombana, mawasiliano, mazuri na heshima ni msingi wa mazungumzo yoyote yenye manufaa hasa yanapo husu masuala njeti kama siasa. Hata hivyo, naamini ni muhimu kusikiliza maoni tofahuti na kuheshimu mitazamo wa wengine kwa sababu kila mtu ana haki na maoni yake. Siasa zinapo jadiliwa kwa hekima husaidia kujenga welewa kukuza demokrasia na kuhimiza wanainchi kuwajibika katika jamizao.

Ninapenda kuandika na kuzungumza kwa sababu kila kimoja kina umuhimu wake katika mawasiliano. Kuandika hunipa fursa ya kupanga mawazo yangu kwa utaratibu, kufikiria kwa kina na kuchagua maneno yanayofaa kabla kuyawasilisha. Ninapokuwa ninaandika naweza kueleza mawazo yangu kwa uwazi zaidi, hasa katika mawasiliano rasmi kama barua, ripoti, au maelezo ya kielimu. Kuandika pia hunisadia kuhifadhi kumbu kumbu na kurejelea taarifa pale linapohitajika. Kwa upande mwingine, kuongea ni njia muhimu sana ya mawasiliano ya ana kwa ana. Kuongea huniruhsu kuelezea hisia zangu moja kwa moja, kusikiliza majibu ya wengine papo hapo na kujenga uhusiano mzuri na watu. Mazungumzo hunisadia kuondoa kutoelewana haraka na kuhimarisha ushirikiano. Hasa kazini au katika jamii. Ingawa napenda vyote viwili mara nyingi huchagua kuandika pale ninapohitaji usahihi wa mpangilio mzuri wa mawazo na kuchagua kuzungumza pale ninapohitaji mawasiliano ya haraka na ya wazi. Kwa ujumla, napenda kuandika na kuzungumza kwa sababu vyote vinanisaidia kujieleza, kujifunza na kushirikiana na wengine kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki. Na napenda sana jinsi muziki unavyoweza kuathiri hisia na moyo wa binadamu. Kupigia chombo cha muziki, siyo tu burudani, bali pia njia nzuri ya kujieleza kihisia, kuondoa msongo wa mawazo na kuimarisha ubunifu. Mara nyingi, napopiga nahisi furaha, utulivu na ari mpya inayonifanya nijisikie vizuri kimwili na kifikra. Muziki pia hunisaidia kuzingatia maelezo madogo madogo na kuimarisha umakini. Kwani kila kipande cha sauti kinahitaji kuchezwa kwa usahihi. Chombo cha mziki ninachokipenda zaidi ni gitaa. Kwa sababu, kinaweza kuimba nyimbo tofauti kutoka zile za upendo hadi zile za furaha na huzuni. Gitaa pia ni chombo kinachonipa nafasi ya kuunda midundo na sauti za kipekee kulingana na hisia zangu. Kupiga gitaa kunahitaji mazoezi ya mara kwa mara, subra na nidhamu. Jambo ambalo pia linanisaidia katika maisha ya kila siku. Ni somo la kujitolea kwa sababu ili kuwa mzuri unahitaji kuendelea kufanya mazoezi hata pale unapokosa matokeo haraka. Zaidi ya hayo, kupiga chombo cha mziki pia ni njia ya kushirikiana na wengine. Kwa mfano, ninaweza kucheza gitaa pamoja na marafiki au kuungana na wachezaji wengine wa mziki. Jambo linaloongeza furaha na mshikamano. Mziki unaunda uhusiano mzuri kati ya watu na hufundisha kushirikiana, kusikilizana na kuelimishana. Hii ni sababu nyingine kubwa inayonifanya nipende sana kupiga chombo cha mziki. Kwa ujumla kupiga chombo cha mziki siyo tu hobby bali ni njia ya kujifunza, kujieleza na kupata utulivu wa akili na moyo. Mziki unanifunza nidhamu, unaniskuma kuwa mbunifu na unanifanya nijisikie furaha na amani. Kwa hivyo, ni jambo ambalo napenda sana na ningependa kuendele kukifanya kwa kila siku ili kuboresha ujuzi wangu na kufurahia faida zake nyingi kimaisha.

Napenda mambo mengi kuhusu shirika langu. Hasa mazingira mazuri ya kazi na mshikamano wa wafanyikazi. Shirika langu linaweza, linaweka kipaumbele katika ushirikiano, heshima na mawasiliano ya wazi. Jambo linalofanya iwe rahisi kwa kila mfanyakazi kutoa mawazo yake bila hofu. Hali hii, hunifanya njisikie kutathminiwa na kuwa sehemu muhimu ya timu. Pia napenda jinsi shirika langu linavyo. Tathmini maendeleo ya wafanyakazi wake, kuna fursa ya mafunzo, kujifunza ujuzi mpyia na kujiboresha kitaaluma. Hii hunisaidia kukuwa kielimu na kikazi na pia kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi. Uongozi wa shirika ni wa kuhamasisha na kuzisikiliza maoni ya wafanyakazi. Jambo linalojenga uaminifu na heshima. Zaidi ya hayo, napenda kwamba shirika langu lina maadili mema na lengo la kusaidia jamii. Linaendeleza shughuli zinazochangia, maendeleo ya kijamii na kuiheshimu mazingira. Kufanya kazi katika shirika lenye, maono na malengo chanya, hunipa fahari na kuridhika moyoni. Kwa ujumla, ninapenda shirika langu kwa sababu linahitaji watu wake, linahamasisha maendeleo, na lina mazingira ya kazi yenye amani na ushirikiano. Hayo yote hunifanya nifurahie kazi yangu na kujituma kila siku ili kuchangia mafanikio ya shirika kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kupiga kura kwa sababu kupiga kura ni haki na wajibu muhimu wa kila raia katika kushiriki katika uongozi na maamuzi ya nchi yake. Kupiga kura kunanisaidia kuwakilisha maoni yangu kuchagua viongozi sahihi na kuathiri maendeleo ya jamii yangu. Kabla ya kupige kura najiandaa vizuri kwa kujua wagombea sera zao na mipango yao ya kazi. Hii huniwezesha kufanya maamuzi sahihi na ya busara. Pia napiga kura kwa ufahamu na uwajibikaji nikiangalia siyo maslahi yangu binafsi tu bali yale yanayofaa kwa taifa kwa ujumla. Kwa ujumla kupiga kura ni njia ya kuchangia maendeleo, kuonyesha raia kweli na kutimiza majukumu la kijamii ni fursa ya kuonyesha sauti yako na kushirikiana katika uongozi bora hata hivyo.

Kama ningepata fursa, ningependa kutembelea Jerusalema kwa sababu nisehemu yenye historia ndefu na yenye maana kubwa kwa dini na tamaduni mbalimbali. Jerusalema ni kitovu cha historia kidini, kisiasa na kitamaduni. Na inahusiana na historia ya wa Yahudi, wa Kristo na wa Islamu. Kutembelea sehemu hii, kunanipa fursa ya kujifunza historia ya kweli, kuona mahali pale pale ambapo matukio makubwa yamefanyika na kuelewa jinsi historia imeunda dunia ya leo. Pia, ningependa kutembelea misri ya kale hususan piramidi za giza kwa sababu ni alama kubwa ya ustaarabu wa zamani, ubunifu na hekima ya mababu zetu. Kutembelea piramidi na makaburi ya kifalme, kuna nifundisha kuhusu teknolojia, falsafa na maisha ya kale, na kuna nisaidia kutathmini maendeleo ya binadamu kwa muda mrefu. Zaidi ya hayo, ningependa kutembelea maeneo ya historia, kunanipa fursa ya kuelewa zaidi, maisha ya watu wa zamani, changamoto walizopitia na mafanikio wanayo ya pata. Hii ni njia njuri ya kupata mafunzo ya maisha na hekima ambayo inaweza kunisaidia katika maisha sasa. Kwa ujumla, nigependa kutembea sehemu za historia zenye maana kubwa. Ambazo zinafunza, zinavutia na zinafanya nifahamu historia ya binadamu kwa kina. Hii inanisaidia kuwa na mtazamo mpana wa dunia na kutathmini tamaduni na ustaarabu wakale.

Njia ninazozitumia kupumzika ni mbalimbali kulingina na hali ya mazingira. Kwanza kabisa napenda kusoma vitabu au makala yanayovutia akili na kufurahisha. Kusoma kuna nisaidia kuondoa mawazo ya kazi au changamoto za kila siku na kunipa nafasi ya kupata maarifa mapia na kujifunza kitu kipya.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda sana ni chinua achebe. Kwa sababu ni mwandishi mahiri ambaye anaeleza maisha ya utamaduni wa Afrika kwa njia ya kuvutia na yenye maana. Kitabu chake marufu Things Fall Apart kina nieleza kuhusu historia, tamaduni na changamoto za jamii kiafrika kabla na baada ya ukoloni. Ninapovua vitabu vyake na jifunza sio tu kuhusu historia na tamaduni bali pia kujifunza luga nzuri, ufasaha na maelezo kwa jinsi ya kuwasilisha mawazo kwa ubunifu.

Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi kuliko kwa mkono, ingawa kila njia inafaida zake. Kuandika kwa kompyuta, kuna nipa uhuru, wa kuhariri, kubadilisha na kupanga mawazo yangu kwa haraka. Naeza kuongeza au kupunguza maneno, kusongeza sentensi na kuhakikisha mabadiliko yangu ya haya muendekewe izo mzuri bila haja kuandika kitu kipya. Haidha kuandika kwa kompyuta kuna nirahisishia kushikiana na wengine kutuma barua pepe na kuandika ripoti za kitaaluma au za kikazi.

Ndiyo napenda kupiga picha, kwa sababu kupiga picha hunipa fursa ya kunasa kumbukumbu na kuonyesha uzuri wa vitu ninavyo, vinavyonizunguka. Kupiga picha hunisaidia kuona dunia kwa mtazamo tufauti kwani ninafanya nizingatie maelezo madogo kwa kama mwanga, rangi na mandhari.

Malengo kwa kazi yangu ni mengi na yote ya nalenga kufanikisha maendeleo ya kibinafsi na mafanikio ya shirika. Kwanza kabisa ningependa kukamilisha majukumu yangu kwa ufanisi na kwa wakati hii inanihakikishia kuwa kazi yangu inachangia kikamilifu katika malengo ya timu na shirika na pia nahimiza nidhamu kwa binafsi na ubora wa kazi.

Ndio, napenda chakula cha haraka lakini si kila wakati. Chakula cha haraka ni rahisi na kinapikika haraka. Hivyo ni suluhisho, nzuri pale, sina muda mwingi au wakati nikiwa kazini au safarini. Napenda hasaa vyakula kama pizza, burger, sandwiches na kwa sababu ni ladha nzuri rahisi kuliwa na mara nyingi vinakithi njaa haraka.

Wakati nataka kustarehe, napendelea kuchukua muda, wakupumzika na kujifurahisha mbali na shughuli za kazi au masomo. Kwanza, mara nyingi napenda kusikiliza muziki mtutivu au burudani. Mziki hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kunirusu kujieka kimya na kunipa furaha ya ndani.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu ni njia nzuri ya kupata uzoefu mpya, kujifunza utamaduni tofauti na kufurahia latha tofauti. Kila chakula kipya kinacho ninachokijaribu ni kama safari ndogo ya kitamaduni. Kwani chakula kinaweza kueleza mengi kuhusu historia, desturi na maisha ya watu waliyo kitengeneza.

Napenda kushiriki katika jami yangu kwanjia chanya zenye manufa kwa wote. Kwanza kabisa, napenda kushiriki katika shugli za kijami kama vile usafi wa mazingira, upanda jimiti na kampeni za uhamasisha jikusu maswala muhimu kama afya, elimu au uhifadhi wa mazingira. Shugli hizi, kunipa nafasi ya kuchangia moja kwa moja katika kuboresha maisha ya watu na mazingira ya naionizunguka.

Ndiyo, napenda maua kwa sababu mauwa yana uzuri wa asili na ujumbe wa amani na furaha. Maua hunifanya nijisikie tulivu na hunipa furaha napoyaona. Kwa kuwa na rangi na harufu yake huchangia sana katika kupunguza msongo wa mawazo Napenda maua kwa sababu pia yana maana maalum, baadhi huwakilisha upendo, heshima au matumaini. Kuona na kupanda maua hunifundisha subira na utathmini wa mazingira kwa sababu yanahitaji kutunzwa ili yachanue vizuri.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai hasa chai ya nyeye viungo kama tangawizi au mdalasini. Napenda chai kwa sababu inapumzisha hutoa joto la mwili na hunifanya nijisikie tulivu. Pia kunywa chai ni sehemu ya utamaduni na mara nyingi huchangia mazumumzo mazuri na marafiki wa familia. Jambo linaloongeza furaha na mshikamano wa kijamii.

Ninaishi katika mtaa wenye utulivu na usalama ambapo kuna nyumba nzuri barabara zenye mpangilio na mazingira safi. Mahali hapa ni pazuri kwa kazi za familia kwani ni rahisi kufika shule, vituo vya afya na maduka ya karibu. Unafurahi pia usalama na utulivu wa majirani zangu, kwa sababu wanasaidia kuunda jamii yenye mshikamano. Wenzangu wanapohitaji msaada kila wakati wanapokelewa kwa moyo mkunjifu na hii ina nifanya nijisikie sehemu ya familia kubwa.

Ndio, nawafahamu jirani zangu na napenda kuishi katika jamii ambako kila mtu wanajulikana na kuheshimiana. Nafahamu majina yao, familia zao na mara nyingi, tunashirikiana katika shughuli za kijamii au kusaidiana pale panapohitajika. Kujua jirani, kunanisaidia kujenga mshikamano, salama na urafiki. Mara nyingi, tunashirikiana katika shugdi za usafi, kusherehekea matukio maalumu au hata kusaidiana kwa haraka pale panapojitokeza changamoto.

Kwa kawaida, nakaa hadi saa nne au saa tano isiku kulingana na majukumu ya siku. Nikimaliza kazi au masomo mapema, hujitahidi kulala mapema ili kupumzika vizuri na kuamka nikiwa na nguvu. Lakini kuna siku ambazo nachelewa kidogo hasa ninapokuwa na kazi muhimu au maandalizi malu. Kwa ujumla, napenda kupanga muda wangu wa kulala kwa sababu usingizi ni mzuri, hunisaidia kuwa makini na mwenye afya na mwenye ufanisi siku inayofuatia.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu nirahisi na huokoa muda. Ninaweza kulinganisha bei, kusoma maoni ya wateja wengine na kuchagua bidhaa bila kuondoka nyumbani. Pia, ununuzi ya mtandaoni hunipa uhuru wa na urahisi. Hasa ninapokuwa na ratiba yenye shughuli nyingi.

Chumba ninachopenda zaidi nyumbani ni chumba cha kuishishi au sebuleni ni kwa sababu ni mahali ambapo ninaweza kupumzika, kushirikia na nafamilia na kufurahia muda wa astarehe. Chumba hiki mara nyingi kina viti vizuri meza na mandhari ya kupendeza ya nayongeza faraja.

Jambo muhimu ninalojifunza kunifundisha ni mwalimu wa shule ya msingi. Mwalimu huyu alikuwa mwenye busara, mwenye subira na aliyejali kila mwanafunzi. Alinifundisha dhamani ya bidii, nidhamu na heshima kwa wengine. Jambo ambalo limekuwa msingi kwa maisha yangu hadi leo. Mwalimu huyu alitufundisha sio tu masomo ya shule, bali pia maadili, tabia za maisha. Kila mara alisisitiza kuwa mafanikio hayaji bila juhudi na kwamba kila kosa ni fursa ya kujifunza. Alitufunza pia umuhimu wa kushirikiana, kusaidiana na kutathmini kila mtu. Jambo ambalo linanisaidia katika maisha yangu ya kila siku, kazini na kijamii.

Napenda kusherehekea mwaka mpya kwa njia zinazochangia furaha, mshikamano wa kifamilia na kutengeneza kumbukumbu nzuri. Kwanza mara nyingi, napanga sherehe ndogo na familia au marafiki ya karibu, ambapo tunakula pamoja kucheka na kushirikiana katika mazungumzo ya furaha. Hii hufanya tufurahie muda pamoja na kuimarisha mahusiano. Pili, napenda kutazama matukio ya mwaka uliopita na kupanga malengo ya mwaka mpya. Hii ni fursa yakutathmini mafanikio na changamoto. Kujifunza kutokana na makosa na kueka mikakati ya kuboresha maisha na kazi kwa mwaka unaokuja. Kupanga malengo, kunanisaidia kuwa na mtazama mzuri na ari yakufanikisha mambo muhimu.

Hapana, si ishi mahali nilipozaliwa. Nilihamia sehemu ninayoishi sasa kwa sababu ya kazi na fursa bora za maisha. Hata hivyo, bado na dhamini sana mahali nilipozaliwa. Kwa sababu ndipo nilichukulia, nilikulia na kujifunza maadili ya kimsingi. Kuishi sehemu tofauti, kuna nisaidia kujifunza utamaduni mpya, kukutana na watu mbali mbali na kupanua mtazamo wa maisha. Jambo linalo nisaidia kukua binafsi na kijamii.

Haa napenda mikutano yenye malengo na yenye mipangilio mizuri ambapo kila mtu ana nafasi ya kutoa maoni yake kwa heshima mikutano hii hunisaidia kushirikiana kufanya maamuzi ya pamoja na kufanikisha malengo ya kikazi au kijamii napenda mikutano midogo yenye wahusika wachache kwa sababu inaniwezesha kuzungumza ya kina na kila mtu kushiriki kwa uhuru pia napenda mikutano inayohusisha kujifunza kubadilisha ujuzi kama semina warsha au makongamano madogo hii ni fursa ya kupata maarifa mapya kuboresha mbinu za kazi na kuimarisha mitazamo kijamii na kitaaluma.

Wakati wa likizo, napenda kujistawisha kwanjia zinazoongeza, starehe, furaha na utulivu wakili. Kwanza, napanga kupumzika na kufanya shugli za burudani kama kusoma vitabu ninavyo vipenda, kusikiliza muziki na kutazama filamu au vipindi vya televisieni. Hii, uniwezesha kuondoa msongo wa kazi na kupata furaha ya kweli. Pili, napenda kutembea au kuwa katika mazingira asili kama bustani ziwa au milima. Kuishi karibu na asili kunaipa hewa safi, mwanga wa jua na hisia tulivu ambazo hufanya likizo kuwa ya maana zaidi. Zaidi ya hayo, napenda kuchukua muda wa kushirikiana na familia na marafiki, kusherehekea matukio maalum kucheka pamoja na kuunda kumbu kumbu nzuri.

Sifa muhimu za kiongozi mzuri ni nyingi, lakini zinaanzia kwenye maadili na utu. Kiongozi mzuri anapaswa kuwa mkweli na mwaminifu kwa sababu bila uaminifu watu hawawezi kumpa heshima au kuzingatia maamuzi yake. Pili, kiongozi anapaswa kuwa na mawasiliano bora. Hii inamaanisha kusikiliza maoni ya wenzake, kueleza malengo kwa uwazi na kuhakikisha kila mtu anaelewa na kushirikiana katika utekelezaji wa maamuzi. Zaidi ya hayo, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na hekima na ujasiri wa kufanya maamuzi sahihi. Hasa pale kuna changamoto au migongano. Uwezo wa kuchambua hali, kutathmini mbinu mbadala na kuchagua njia bora huonyesha kiongozi mwenye uwezo wa kweli. Pia kiongozi mzuri anapaswa kuwa mkarimu na mwenye kuhamasisha wengine akiwajali wafanyakazi au wafuasi wake. Akiwasaidia kukuza ujuzi wao na kuendeleza mshikamano wa kikazi au kijamii. Kwa ujumla, kiongozi mzuri ni mkweli, mwaminifu, mwasilifu, mkarimu, mwenye hekima na anayejali wengine. Kwani sifa hizi hufanikisha uongozi bora, mshikamano wa timu na maendeleo endelevu.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupigia gitaa. Nilianza kujifunza misingi ya kurusha mikono kwenye nyuzi na kucheza nyimbo rahisi. Kupiga gitaa kuna nifundisha uvumilivu, umakini na ubunifu. Kwani inahitaji kuzingatia midundo, mipangilio wa nyuzi na kushirikiana kwa usahihi kati ya mikono na macho. Zaidi ya hayo, kujifunza gitaa kuna nisadia kupumzika na kufurahia muziki kwa njia ya kipekee kwani unapopiga nyimbo, unajisikia utulivu na furaha ndani. Hii pia ni burudani nzuri na njia ya kuonyesha hisia na ubunifu. Kwa ujumla, kupiga gitaa ni ufundi unaochangia burudani, utulivu wa akili na kukuza ubunifu.

Ndiyo napenda kusoma gazeti hasa ili kuburudika, kupata habari za kila siku na kujifunza mambo mapya. Kupitia gazeti najua siasa, habari za ndani na za nje, siasa, uchumi, michezo na maswala ya kijamii. Zaidi ya hapo, kusoma gazeti kunanisaidia kuendelea kuwa makini, kuongeza maarifa na kuelewa mabadiliko yanayojitokeza katika jamii. Hini njia nzuri ya kuboresha ufahamu wangu wa dunia na maamuzi ninayofanya kila siku.

Mchezo wangu ninaupenda katika olimpiki ni mbio za kasi almaarufu sprint. Napenda mchezo huu kwa sababu unahitaji uvumilivu nguvu na umakini mkubwa. Na kila hatua ya mbio huonyesha bidii na mazoezi mazuri. Mbio hizi si tu za kuchangia afya mwilini bali pia unifundisha kuji disiplina kuzingatia mbinu sahihi za kufanikisho matukio bora.

Mkate ninaopenda zaidi ni mkate wa unga wa ngano mzima. Napenda kwa sababu ni mzuri kiafya unatoa nguvu na unasaidia mwili kuwa na lishe bora. Pia unanifaidi kwa kuandaa milo ya haraka kama sandwiches na inaweza kuchanganywa na bidhaa mbali mbali kama siagi jibini au matunda. Zaidi ya hapo napenda mkate wa aina hii kwa sababu ladha yake ni nzuri na unaridhisha na mara nyingi hunisaidia kuwa na nikiwa na njaa kidogo kwa muda mrefu Kwa jumla napendelea mkate inayochanganya ladha lishe na uhalisi wa matumizi.

Mafanikio yangu ya kibinafsi kazini napenda kuyatathamini kwa kuzingatia uwezo wangu wa kukamilisha majukumu, kuboresha ujuzi wangu na kuchangia mafanikio ya timu. Kwanza napenda kuangalia ni kazi gani ilio nilio kamilisha kwa ubora zaidi na kwa wakati kwani hili linaonyesha nidhamu, bidii na, uwajibikaji wangu binafsi. Pili, napima ubora wa mawasiliano yangu na wenzangu kama ni meweza kushirikiana vizuri, kutoa maoni kwa heshima na kusaidia wengine kufanikisha majukumu yao. Ushirikiano mzuri kazini ni kipimo kikubwa cha mafanikio ya kibinafsi kwa sababu huchangia mshikamano watimu na matokeo bora kwa shirika.

Hapana, siweki pisha zangu mtandaoni. Napendelea kulinda faragha yangu na usalama wangu mtandaoni. Badala yake, nashirikisha tu maudhi, umuhimu, maarifa na habari zinazofaa kwa wengine bila kuweka picha binafsi. Lakini njia kudumisha faragha na kuzingatia usalama wa digitali.

Sera muhimu katika kampuni ni zile zinazolenga maadili, uwajibikaji na maendeleo ya fanyikazi na shirika kwa ujumla. Kwanza, napenda sera zinazohimiza heshima, usawa na haki za kila mfanyakazi. Kwa sababu, zinakikisha kila mtu anashirikiana kwa amani heshima na mshikamano kazini. Hii pia, huchangia mzingatio bora katika kazi na kuepusha migongano.

Napenda kutazama video mtandaoni kwenye jukwa linayojulikana na salama kama vile youtube, vimeo au mitandao rasmi ya elimu na burudani Hapo napata video za masomo, burudani, mafunzo au habari ambazo hunifundisha, kuburudisha na kunipanua maarifa Zaidi ya hayo kutazama video mtandaoni kunanisaidia kujifunza mbinu mpya kuona maudhui ya ubunifu na kupata motisha kwa shughuli mbalimbali za kila siku. Hivyo, napendelea majukwaa yanayotoa ubora, usalama na maudhui yenye maana.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua safi hasa kama waridi lavender au jasmini napenda harufu hizi kwa sababu zanipa utulivu faraja na hisia za furaha ya ndani harufu nzuri pia inaweza kubadilisha hali ya mtu kuiongeza hali kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mazingira kuwa yenye kuvutia Zaidi ya hayo, napenda pia harufu ya chakula kinapopikwa au kuandaliwa kama harufu ya mkate unapopikwa au chai ya tangawizi. Harufu hizi huchangia hisia tulivu, starehe na kumbukumbu nzuri. Mara nyingi harufu nzuri hupandisha hamu ya kula kufanyakazi kwa furaha au hata kupumzika baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kwa ujumla, harufu ninayopenda zaidi ni ile ya inayoongeza furaha, utulivu na hisia chanya. Ikichangia kuwa kwa kiasi kikubwa, raha ya mwili na akili katika maisha ya kila siku.

Mimi napendelea kutumia wifi zaidi kuliko data ya simu kwa sababu wifi ni rahisi ya haraka na zisio garimu sana. Napendelea kutumia wifi nyumbani, kazini au katika sehemu zauma, salama ili kupata mtandao dhabiti kwa masomo, kazi au burudani. Hata hivyo mara nyingi napokuwa inje na wifi haipo na penda kutumia data ya simu kwa wangalifu hili kufikia maitaji ya muhimu kama kuwasiliana au kupata habari. Kwa ujumla, wifi ni chaguo la kwanza na data ya simu ni ya dharura au kwa matumizi madogo.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, kwanza napenda kutambua tatizo vizuri na kuelewa ni aina gani ya msaada ninahitaji. Hii husaidia kuwasiliana kwa wazi na wenzangu au msimamizi wangu ili kupata msaada unaofaa. Baada ya hapo, nawasiliana kwa heshima na kwa uwazi. Nikielezea changamoto nilionayo na nikitaja ni msaada gani unaohitajika. Mara nyingi hii husaidia kupata suluhisho haraka na kuepuka mkanganyiko Pia napenda kushirikiana na wenzangu Kwani mara nyingi ushirikiana wa pamoja hutoa mbinu bora kuliko kujaribu peke yangu Zaidi ya hapo ninajifunza kutokana na msaada niliopata ili inaniwezisha kukabiliana na changamoto zinazofanana kwa ufanisi siku zijazo na kuboresha ujuzi wangu kazini.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia zinazojenga mshikamano upendo na furaha. Kwanza, napenda kukaa pamoja na kuzungumza, kusikilizana kuhusu siku zetu, changamoto na mafanikio. Mazungumzo haya hunisaidia kuimarisha uhusiano na kuelewana zaidi kama familia. Pili napenda kula pamoja hasa wakati wa chakula chajio au wikendi. Kula pamoja, huleta umoja na hutupa nafasi ya kufurahia chakula na uwepo wa kila mmoja. Mara nyingi pia, tunapanga shughuli za pamoja kama kutazama filamu, kusikiza mziki na kucheza michezo ya nyumbani. Jambo linaloongeza furaha na vicheko. Zaidi ya hapo, napenda kutumia muda na familia kwa kusaidia na katika kazi za nyumbani na kusherehekea matukio maalum kama siku za kuzaliwa, sherehe za kifamilia, shugli za. Shughuli hizi hufanya kila mmoja ajisikie kudhaminiwa na kupendwa.

Napenda kusherehekea mafanikio ya timu kwa njia zinazoongeza furaha, mshikamano au motisha ya kila mshiriki. Kwanza mara nyingi tunapanga sherehe ndogo za ndani ambapo wenzangu hushirikiana kula pamoja kucheka na kushiriki hisia za furaha. Hii hufanya kila mshiriki ajisikie kuthaminiwa na kuwa sehemu muhimu ya mafanikio hayo.

Napenda kushulikia muda ya mwisho kwa njia ya mpangilio nidhamu na umakini mkubwa kwanza. Ninapopanga kazi zangu mapema nikiigia kila hatua ya utekelezaji kwa muda unaofaa. Hiyo unisadia kuepuka msongamano wa kazi na kwakikisha kila sehemu inakamilika kwa wakati. Pili napenda kuzingatia kazi enye kipaumbele, nitatambua ni jukumu gani ni muhimu zaidi au lenye hatari kubwa na kuanza na ya kwanza. Kwa kufanya hivyo napunguza shinikizo na kuhakikisha kazi muhimu zinakamilika bila kukosa muda.

Mara nyingi nasahasisha vifaa vyangu mara kwa mara kulingana na umuhimu wa vifaa husika. Kwa kawaida napanga angalau kila mwezi au kila baada ya muda fulani kuhakikisha programu au fomu wake ni salama. Naendana na teknolojia mpya na unaendelea kutoa utendaji mzuri zaidi ya hapo nahakikisha pia vifaa vinapewa utengenezi wa mara kwa mara kama kuondoa virusi, kusafisha kumbukumbu zisohitajika na kuhakikisha betri na vifaa vingine vinafanya kazi vizuri. Hii husaidia kudumisha utendaji bora, usalama na ufanisi wa kazi.

Ndoto yangu katika kazi ni kufika kiwango cha juu, cha utaalamu na mchango chanya kwa shirika na jamii. Kwanza napenda kuwa mfanya kazi anayeheshimika kwa ujuzi, nidhamu na ubunifu. Ambaye anachangia matokeo bora na maendeleo, endelevu. Hii inamaanisha kujifunza kila siku kuboresha ujuzi wangu na kushirikiana kwa mafanikio na wenzangu. Napenda kuchangia kwa viwango vikubwa katika mafanikio ya timu na shirika. Mafanikio ya mtu binafsi ni mazuri, lakini kuona timu mzima ikifanikisha malengo yake ni jambola kuridisha sana na linaloongeza motisha na kufanya kazi vizuri.

Siku za mvua, napenda kushugulikia njia zinazo, toa faraja, utulivu na burudani. Kwanza napenda kukaa nyumbani na kupumzika, mara nyingi, ni kisoma kitabu au kusikiza mziki, au kutazama filamu nzuri. Hii ufanya siku ya mvua iwe yenye, starehe na kupunguza isia za uchovu na msongo wa mawazo. Zaidi ya hapo pia, anapenda kujishugulisha na shuguli za ndani kama kupika chakula kipya, kuandika, kufanya mazoezi madogo ya nyumbani. Shuguli hii, ufanya muda upite kwa haraka na kuniongeza isia za furaha na mafanikio binafsi.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kutumia njia zinazonisaidia kupunguza msongo, kupata utulivu, na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi. Kwanza, mara nyingi napumzika kidogo, nikifanya mapumziko mafupi kama kunywa maji, kutembea kidogo au kupumzika kwa kufunga macho. Hii, husaidia kurejesha nguvu za akili na mwili. Pili, napanga kazi zangu upya nikigawa majukumu kwa kipaumbele, nikimaliza kazi muhimu kwanza, njia hii husaidia kupunguza hisia za msongo na kufanya kazi iwe rahisi kusimamia. Zaidi ya hapo napenda kushirikiana na wenzangu, nikishirikiana au kuomba msaada pale ninapoelekea kwani mara nyingi ushauri au msaada wa wenzangu hupunguza mzigo wa kazi na kuondoa shinikizo.

Ndiyo, nimewahi kulima. Ingawa, si kazi ya kila siku, nilijifunza mbinu msingi za kilimo. Kama kupanda mbegu, kumwagilia mimea na kudhibiti magonjwa ya mimea. Kulima, kunanifundisha uvumilivu, bidii na kushirikiana na asili. Kwani, kila hatua inahitaji umakini na kujifunza kutokana na matokeo Zaidi ya hapo, kulima kunanisaidia kuelewa chakula Tunachokula kutathmini jitihada za wakulima na kuwa na furaha ya mavuno Jambo linaloongeza heshima kwa kazi na asili.

Somo la science ninalolipenda zaidi ni biolojia. Napenda biolojia kwa sababu inanifunza jinsi viumbe hai vinavyoishi kuishi kwa pamoja na mazingira na jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi. Kila kipengele cha somo hili kama seli, mimea, wanyama, mifugo ya mwili, mifumo ya mwili, inanifundisha kutambua vizuri, asili na uhusiano wake na maishi ya kila siku. Biolojia inaniwezesha kuelewa afya lishe na jinsi ya kujikinga na magonjwa Jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku Pia napenda kufanya majaribio madogo madogo kuchunguza michoro na kuona viumbe kwa makini Kwa sababu hii hunifundisha uvumilivu uangalifu na uchunguzi ya kisayansi Napenda biolojia kwa sababu inachanganya maarifa uchunguzi na utambuzi wa dunia asili na kunisaidia kuwa na fahamu kubwa ya maisha afya na mazingira yangu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya maua safi kama waridi, lavender au jasmine. Napenda harufu hizi kwa sababu zinanipa utulivu furaha na hisia za amani. Harufu nzuri mara nyingi hubadilisha hali ya mtu. Ikiongeza hari, kupunguza msongo wa mawazo na kufanya mazingira kuwa ya kuvutia na ya starehe. Zaidi ya hapo, napenda pia harufu ya chakula kinapopikwa na au kuandaliwa kama harufu ya mkate wa moto au kahawa safi au chai ya tangawizi. Harufu hizi huchangia hisia tulivu, furaha na kumbukumbu nzuri. Na mara nyingine kutoa motisha ya kufurahisha chakula au kufanya kazi kwa ari zaidi.

Mchezaji ninayempenda ni Reece James ambaye ni beki wa kulia wa Chelsea. Ninampenda Reece James kwa sababu ana mchanganyiko wa uwezo wa kifundi. Kasi na nidhamu ya juu katika uchezaji wake. Ana uwezo wa kucheza kwa ulinzi dhabiti. Na pia kushambulia jambo linilomfanya kuwa mchezaji wa kipekee na muhimu sana katika timu yake. Zaidi ya hapo, napenda jinsi anavyoshirikiana na wenzake uwanjani. Akihimiza mshikamano wa timu. Na kuonyesha ari ya ushindani. Reece James pia ana tabia nzuri na maadili ya kimchezo. Akiwaheshimu wapinzani na mashabiki. Jambo linaloongeza heshima kwake kama mchezaji.

Napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kushirikiana kunaleta faida nyingi za kijamii na kikazi. Kazi pamoja inasaidia kubadilishana mawazo, kupata suluhisho bora na kufanikisha majukumu kwa ufanisi zaidi. Mara nyingi mtu mmoja peke yake hawezi kufanikisha kila kitu kama timu inavyoweza. Hata hivyo mara nyingine napenda pia kufanya kazi peke yangu Hasa pale inapohitaji umakini, mtazamo wa kina au kutumia ujuzi wangu binafsi kazi binafsi husaidia kujenga nidhamu, umakini na kujifunza kutokana na makosa au mafanikio yangu mwenyewe.

Utaratibu wangu wa jioni unaanza mara tu ninapofika nyumbani kutoka kazi. Kwanza napenda kupumzika kidogo ni kilala au kukaa tulivu ili kuondoa uchovu na msongo wa siku. Hii ufanya ni kue na nguvu na utulivu wa akili kwa shuguli za badae Baada ya hapo napanga shuguli ndogondogo za burudani kama chakula cha jioni pamoja na familia. Kuzungumza na marafiki au kutazama filama au vipindi vya televisieni. Hii huuchangia furaha mshikamano wa kifamilia na kupunguza kiakili.

Napenda kutembea katika maeneo yenye utulivu na mazingira ya siri kama bustani, fukwe au barabara tulivu karibu na makaazi. Kutembea katika sehemu hizi hunipa utulivu wa akili, hewa safi na muda wa kutafakari, jambo linolonisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Napenda kutembea na marafiki au familia kwa sababu hutupa nafasi ya kuzungumza, kucheka na kuimarisha mahusiano. Napenda kutembea mahali penye amani. Usalama na mandhari nzuri.

Somo nililolipenda shuleni ni sayansi ya kompyuta. Nilipenda somo hili kwa sababu lilanifundisha jinsi ya jinsi programu na teknolojia zinazofanya kazi. Ni jinsi ya kutumia ujuzi huu kutatua matatizo ya kila siku. Kila somo lilanifunza kujifunza mbinu mpya kufikiri kwa kimantiki na kuunda suluhisho bora. Zaidi ya hapo, napenda jinsi somo hili linavyohimiza ubunifu na uvumbuzi. Kwani mara nyingi tunatakiwa kuandika programu kubuni mfumo na kutatua changamoto za kiufundi kwa njia za kipekee. Hii hufundisha uvumilivu umakini na nidhamu ambazo ni sifa muhimu maishani na kazini.

Ndiyo napenda mvua kwa sababu inapumzisha inaleta utulivu na hufanya mazingira kuwa safi na yenye furaha napenda pia kusikiza sauti ya mvua ikipigia kwenye paa au majani kwani inafanya akili ipumzike na kunipa hisia za amani mvua inachangia kuota kwa mimea mandhari ya asili kuwa mazuri na huleta fursa ya shughuli za ndani kama kusoma kuandika kufurahia chai au kahawa Kwa ujumla mvua ni chanzo cha starehe utulivu na furaha ndogo za kila siku.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu uhuru na muda wa kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi kufanya kazi nyumbani huniruhusu kupanga ratiba yangu vizuri kuoka muda wa usafiri na kuongeza ufanisi. Hata hivyo najihakikishia kuwa ninakuwa na nidhamu na mpangilio mzuri ili kazi ifanyike kwa ubora kama ilivyo kazini kufanya kazi nyumbani, wanipa faraja na ufanisi hasa kwa kazi zinazohitaji umakini mkubwa.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki shughuli za kijamii na kielimu kama vile kutoa ushauri, kushirikiana katika kazi za pamoja, kusaidia watu wanapohitaji msaada Ninapenda kushiriki maarifa na ujuzi ili kuwasaidia wengine kujifunza na kujiboresha na amini kusaidia jamii ni njia ya kujenga mshikamano kuleta maendeleo na kuimarisha uhusiano mzuri kati ya watu.

Napiga picha mara kwa mara kulingana na nafasi au tukio mara nyingi, napiga picha pale kuna mandhari nzuri, matukio ya kipekee au jambo linalofurahisha. Kama bustani, maua au hafla za familia na marafiki. Zaidi ya hapo, napiga picha pia kama njia ya kuhifadhi kumbu kumbu na kuonyesha ubunifu wangu. Kwani kila picha ni fursa ya kuonyesha mtazamo wangu na kuhifadhi kumbu kumbu nzuri. Napiga picha wakati ninaona fursa nzuri au nilipo na burudani. Ili kuhifadhi kumbukumbu na furaha.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kujifunza kuboresha ujuzi wangu na kuendelea na maendeleo ya dunia ya kidigitali. Kupitia teknolojia mpya, ninaweza kugundua njia bora za kufanya kazi, kuwasiliana na kutatua matatizo. Kujaribu teknolojia mpya hunipa ubunifu, changamoto chanya, na hamsa kuendelea kujifunza. Ninaona teknolojia mpya kama fursa ya kukua na kubaki nikiwa na maarifa ya kisasa.

Mara nyingi wikendi, napenda kutumia mda kupumzika burudani na kushirikiana na familia au marafiki. Napenda kupumzika asubuhi ni kisoma kitabu kusikiliza mziki au kutazama vipindi vya televisheni. Hii hufanya nikue na nguvu na utulivu wa akili baada ya wiki enye shuguli nyingi. Baada ya hapo, napenda kushiriki shuguli za kifamilia kama chakula cha pamoja kuzungumza au kupanga shuguli ndogo za burudani. Mfano kutembea bustani au kucheza michezo midogo shuguli hizi hunisidia kujenga mshikamano wa kifamilia nafuraha ya pamoja.

Wazo zuri ninalo kwa siku ya leo ni kujipanga vizuri na kuanza kazi mapema nikizingatia kila jukumu kwa kipaumbele chake. Kwa kufanya hivyo nitaweza kukamilisha kazi muhimu na kupumzika kwa wakati na kujifunza kitu kipya bila msongo wa mawazo. Pia wazo zuri ni pia kushirikiana na wengine kwa ari na furaha kusaidia pale inapoelekea na kuimarisha mshikamano wa kikazi na au kifamilia. Kwa jumla, wazo la leo ni kutumia muda vizuri kuwa na nidhamu na kushirikiana kwa busara ili siku iwe yenye ufanisi, furaha na mafani.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni kuishi kwa maadili mema na heshima kwa wengine dini inaniishi kuwa mwaminifu mkarimu na mwenye heshima kwa wenzangu na hili linanisaidia si tu kiroho bali pia kila siku katika maisha yangu ya kijamii na kikazi zaidi ya hapo ni muhimu kwangu kwa kusali na kutafakari kwani kunanisaidia kupata utulivu wa akili kuimarisha imani na kushugulikia changamoto za kila siku kwa subira na hekima dini pia inanifundisha msamaha upendo na mshikamano na haya ni mambo yanayothamini sana katika maisha ya kila siku.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni hali ya hewa yenye jua kidogo, upepo mpole na anga safi. Napenda hali hii kwa sababu inaleta utulivu, furaha na motisha ya kufanya kazi. Anga safi hufanya mwili na akili kupumzika na upepo mpole hutoa hisia za raha na starehe zaidi ya hapo napenda pia hali ya hewa ya mvua ya kawaida kwani hunisaidia kupumzika, kufurahia sauti ya mvua na kufanya shughuli za ndani kwa utulivu Hali ya hewa nzuri huchangia pia mandhari nzuri ya asili ikimaanisha unaweza kutembea kupiga picha na kushirikiana na familia na rafiki kwa furaha.

Kile kinacho nifanya niwe na furaha sana, ni pale napofanikiwa kufanikisha jambo muhimu. Kushirikiana na wezangu au kuona matokeo chanya ya jiti hada zangu. Mfano kuona timu yangu ikishinda, kupata mafanikio kazini au kufanikisha mraadi mzuri. Kuna nifanya ni thamini juhudi zangu na kuhakikisha hisia ya furaha halisi. Zaidi, furaha kubwa pia hujitokea wakati pale na nipo na familia urafiki tukicheka, kuzungumza au kushirikiana katika shuguli za pamoja Inanipa hisia ya mshikamano, upendo na amani ya ndani Jamba ambalo huongeza motisha ya kila siku.

Napenda kula nje nyumbani katika migahawa midogo iliyo tulivu na safi hasa ile inayotoa chakula kitamu cha kienyeji au mchanganyiko wa vyakula vya kisasa napendelea maeneo yenye mazingira mazuri huduma bora na bei nafuu ili niweze kufurahia chakula bila msongo wa mawazo pia napenda kula nje nikishirikiana na familia au marafiki kwa sababu hali hiyo huongeza furaha mazungumzo mazuri na kumbukumbu nzuri.

Chakula cha jadi ninachokipenda zaidi ni ugali na samaki. Napenda chakula hiki kwa sababu kina ladha yake ya kipeke. Kina tunisha njaa na sehemu ya tamaduni zetu za kitamaduni. Kila kipande cha chakula hiki, kinaleta hisia za familia, mshikamano na kumbukumbu nzuri za nyumbani. Zaidi ya hapo napenda pia kujaribu haina mbalimbali ya vyakula vyajadi. Kutoka mikoa tofauti kama wali wa mchele wa kiswahili skumawiki chapati za kienyeji au wali wa kunde kufuraia vyakula hivi kuna nifundisha kuthamini utamaduni historia na kazi ngumu ya wakulima na wazali shaji.

Napenda kusoma habari mtandaoni kutoka vyanzo vya kuaminika na vilivyo rasmi kama vile tuvuti za magazeti makubwa vyombo vya habari vya kitaifa au mitandao ya habari ilio na sifa nzuri Hii husaidia kupata taarifa sahihi mpya na za kweli bila kupotoshwa Mara ya nyingine napenda pia kusoma habari kwenye mitandao ya kijamii Kwa makini nikitumia vyanzo vingi ndivyo thibitishwa ili kujua matukio ya dunia maendeleo ya teknolojia, michezo na mambo ya kijamii.

Nikijiandaa kwa mkutano kwanza napanga kipeo na lengo la mkutano nikijua ni nini inatakiwa kushughulikia na ni maswala gani au hoja muhimu nitakayotoa ili kufanya nikawe tayari kimakini na ki, nisipoteze muda wa wakati wa mkutano. Baada ya hapo napanga nyaraka, ripoti au maelezo muhimu Nitakayotumia kuhakikisha kila jambo lipo tayari na linaeleweka kwa wenzangu, pia napima ufahamu wangu wa mada ya mkutano nikijirekebisha pale ninapohisi kuna jambo lisilo wazi au ninalohitaji kuimarisha.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu, salama na penye mazingira mazuri Napendelea sehemu zenye usafi, mpangilio mzuri na hewa asafi kwa sababu hunifanya nijisikie huru mwenye utulivu wakili Pia napenda maeneo yenye watu wa chache au waliopangika vizuri ile niweze kufikiri, kufanya kazi au kupumzika bila usumbufu Napenda kuwa mahali panapotoa amani, faradhe na nafasi ya kuzingatia mambo muhimu.

Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali, mwanga wa kati hutoa faraja kwa macho, unazalisha mazingira tulivu, na hufanya kazi ya masomo kuwa rahisi zaidi bila kuchosha macho, mazingira zaidi ya hapo, mwanga wa kati pia hufanya mahali kuwa kwenye hali nzuri na utulivu wa fahamu, jambo linaloongeza ari na umakini katika shughuli za kila siku. Kwa jumla mwanga wa kati ni chagua bora kwa kazi kusoma au kujipumzisha.

Napendelea baridi kidogo kuliko joto. Hali ya baridi inanipa utulivu, faraja na uwezo kufikiri vizuri. Huku ikinipunguzia uchovu na weza kuletwa na joto kali. Baridi hufanya kusoma, kufanya kazi au kushugulika na shuguli za kila siku kwa rahisi na yenye starehe. Kwa ujumla napendelea baridi kwa sababu hunisaidia kuwa makini, mtulivu na kufurahiya muda wangu.